Nimewahi kusafiri kwenda mahali pazuri sana palinivutia moyo. Nilifurahia mazingira matulivu, hewa safi, na mandhari ya asili iliyokuwa ya kuvutia macho. Kulikuwa na watu wakarimu, chakura kizuri, na fursa ya kupumzika akili, bali na pilkapilka za kila siku.

Napedelea kusafiri kwa kutumia GPS kwa sababu ni lahisi na inaokowa muda. Inanionyesha jia fupi, unisaidia kuepuka foleni na hunipa maelekezo ya papo hapo hata nikiwa sijui eneo.

Halufu ninayohipenda zaidi ni halufu ya mvua inaponyesha kwenye aldhi kafu. Hunipa hisia ya utulivu na mwanzo mpya. Pia, napenda halufu ya kahawa asubuhi. Kwa sababu, huniamusha na hunipa guvu ya kuanzia siku vizuri. Halufu hizi, hunikubusha nyakati za amani na kunifanya nijisikie vizuri moyoni.

Wakati niko na fulaha na jifurahisha kwa jia lahisi lakini zenye maana napeda kusikiliza musiki ninaupenda, kucheka na watu wa karibu au kujipa muda wa kupumzika ama kutafakali. Wakati mwingine natebea tuu nikifurahia mazingira au nafanya jabo dogo linalonipa amani moyoni. Hivyo divyo inafiodumisha fulaha yangu.